Ukweli ni kwamba mimi nipo timu mbwa direct yaani paka siwaelewi kabisa.Paka ana dharau sana Unamlisha unamjali unampa sehemu ya kulala alafu akishiba anajikalia pembeni anakutolea macho fulani hivi ya dharau kama vile yeye ndo boss wako Mbwa ni mshikaji wa kweli, yaani ata uwe umetoka kazini umechoka, umeishiwa hela au una strese za dunia, mbwa atakupokea kwa furaha ile ile.

Jua la kipindi hiki ni si mchezo. Yani inachoma mpaka unahisi kama ngozi inatoka moshi. Yani ni hatari. Mimi mbinu zangu ni hizi hapa maana usipokuwa mjanja mjini. Hapo utaungua uwe mweusi kama makaa. Kwanza miwani, shades. Nilazima msee. Si unajua macho ni muhimu. Alafu pia inakupa ule muonekano wa kijanja kidogo. Unajua tena mambo ya mjini, pili, siachi kofia kepu, mmbani. Hii inasaidia kuzuia ile jua la utosi, isinipe kizunguzungu wa umumivu ya kichwa. Kingine na kunywa maji kwa sifa, yaani chupa ya maji ya baridi inakuwa mkononi saa zote. Usipokuwa makini jua hii jua hii inaeza kukukausha mpaka kajizi una nguvu kapisa.

Mimi ni mmoja wa wale watu ambao wanajiita mabundi, night owls, yaani kila siku najiambia, leo saa nne kamili nishajifunika shuka lakini wapi, kawaida mishale ya saa tano na nusu, eleven thirty pm, au saa sita usiku, that is midnight, ndio unanikuta kaa, bado niko macho, unajua kwa nini? Usiku ndio ule muda ambao kwanza kumekimya hakuna kelele za magari wala watu wanakupigia simu kukuomba mzinga au kukuuliza maswali ya kazi hapo ndio muda wangu wakupata me time huwa natumia muda huo kuangalia movie fulani kusikiliza podcast au wakati mwingine napotea kwenye nyimbo na mtandao ya kijamii. Unajua ile unakaa kuangalia video moja tiktok unajikuta umeangalia video mia na saa isha.

Msee bila hata kupesa macho mwezi namba moja kwangu ni disemba Unajua kwa nini disemba ina vibe ambalo huwezi kulipata mwezi mwingine wowote ule Kila mtu anakuwa na furaha fulani hivi Hata wale mabosi ambao mwaka mzima walikuwa na sura za kazi mwezi wa kumi mbili wanaanza kulegeza kamba kidogo na kuanza kucheka na watu Kuna ile vibe la sikukuu christmas na mwaka mpya Hata kama mfukoni hali sio nzuri sana ile hali tu ya kuona taa za urembo barabarani kusikiza nyimbo za sikukuu kila kona na kuona watu wakipanga safari za kuenda kijijini au home kusalimia wasee inaleta amani sana alafu ndio mwezi ambao tunajiruhusu kula pilau na mbuzi choma bila hata sababu ya msingi.

I see, simu yangu ni kama mkono wangu wa tatu. Yani, bila hiyo nahisi kama niko uchi kabisa mtaani. Nikikuambia ukweli naitumia kwa mambo machache ambayo ndiyo yanakamata muda wangu mwingi. Kwanza kabisa ni WhatsApp. Na mitandao ya kijamii hapo ndiyo kijiwe cha wangu kilipo. Whatsapp ndiyo kila kitu kwanzia kupanga mishe na washikaji magrupu ya familia mpaka kutafta mjongo mpya wakazi. Alafu msse, kila kitendo cha kuingia instagram au tiktok kidogo tu. Alafu na unajikuta umepoteza saa nzima na cheki video za watu wanavyo pika au video vya kuchekesha. Hiyo hali hainiachi salama.

Dansi mimi kwenye tv sio kwamba nako huko saa zote nakaa huko saa zote lakini Kuna channels ambazo nikizikosa nahisi kama nimebishana na dunia kidogo kwanza kabisa mimi ni mwanachama wa Assam tv hasa zile channel zao za mchezo Assam sport wana mpira wa nyumbani ligi kuu bila azamu hauendi wanajitahidi sana kwenye picha na uchambuzi wao. Yaani unahisi kabisa uko uwanjani. Pia kama kuna mechi za nje super sport ndio kimbilio langu. Lazima nione kina Man U na Arsenal wanavyozinguana.

Kuonyesha mawasiliano kazini, mimi na amini katika uwazi na urafiki. Kiasi fulani maana unajua, tunatumia muda mwingi na wafanyikazi wenzetu kuliko hata ndugu zetu na ndugu zetu wa nyumbani. Hivi divyo inavyo piga nao story na kupashana habari. Kwanza kabisa whatsapp ndiyo. Injili ya kila mtu Tuna ile group letu la ofisi ambao kule ndio kila mchongo unapita Lakini mimi napenda zaidi private chat kama nataka kumcheki mshikaji kuhusu issue flani Fasta fasta bila kupiga kelele kwenye group kwenye whatsapp Tuna piga sana utani tunatumiana memes na kutaniana kidogo ili kupunguza stress za kazi bila kutaniana kazi inakua mzigo sana msee.

Hapo umeguza issue ya msingi sana hasa katika huu mwaka mpya wa 2026 ambapo kila mtu anajaribu kuwa hacker wa mchongo Usipokuwa mjanja na nenosiri password lako unaweza kujikuta accounti zako zimepata ajali asubuhi na mapema Mimi mbinu zangu za kuweka nenosiri salama ni hizi hapa na sichezi nazo kabisa, kwanza kabisa nimeachana na mambo ya kishamba, situmii kabisa vitu kama tarehe yangu ya kuzaliwa jina la umbwa yangu au ile ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hizo ni njia rahisi sana za kuingiza mkenge, badala yake natumia mbinu ya sentensi ya siri Kwa mfano naeza kuchukua sentensi kama napenda kula ugali na madhako jikoni Alafu unaibadlisha kuwa kitu kama napenda kula ugali na madhako jikoni Hapo kuna herufi kubwa ndogo alama na namba Pili, kila mlango una ufunguo wake hii ndio sheria namba moja password ya facebook sio ya instagram na ya instagram si ya benki au ime.

Umenikuta wakati mzuri sana maana sasa hivi ni usiku mnene. Saa tano na nusu hivi. Aliyo in tarehe mosi januari nikichungulia nje ya dirisha lango muda huu. Hali ni tofauti kabisa na ilivyokuwa mchana. Hapa nilipo, dirisha lango linaangalia upande wa barabara fulani ya mtaa ambayo ina miti ya mibonye. Imejipanga vizuri muda huu wa usiku, mambo yametulia. Kuna taa moja ya mtaani. Street light ambayo inawaka kwa mbali. Inamulika ile vumbi la mjini na kufanya majani ya ile miti yaonekane kama ya rangi ya kijivu baada ya kijani kitu ninachokiona zaidi sasa hivi ni mwanga wa mbali wa majengo ya mjini, yale majengo marefu yana taa zinazowaka. Na kwa umbali kabisa unaweza kuona vibe la sherehe mwaka mpya zikiendelea. Kuna wakati naona mwanga wa fataki, fireworks, ukilipuka kwa umbali ingawa kelele zake hazifiki huku mchana manzaro ni tofauti kabisa. Naona purukushani za watu, kuna yule mama mtire upande wa pili wa barabara anayepambana na mkaa wake na watoto wanaocheza mpira wa karatasi pale wanja wa wazi. Kile kipande cha barabara unachokiona mchana kina kuwa na vumbi na makelele lakini, usiku kimekeuka kuwa sehemu ya siri na utulivu. Wakati namba moja ninayopenda kutazama nje ni asubuhi na mapema ile saa kumi na moja hivi, kukiwa bado kuna ukungu kuhusu msimu, hapa ndipo mchezo inabadilika wakati wa masika mvua. Ule mtaa unakuwa kama msitu mdogo, kila kitu kinakuwa kijani kibichi na harufu ya udongo ulioloa inakuwa tamu sana. Lakini kipindi cha jua kali kama hiki cha januari, kila kitu kinaonekana kimechoka na kimefunikwa na vumbi jekundu Nikichungulia nje ya dirisha langu, huwa nahisi amani ni kama vile niko kwenye VIP seat, nikiangalia movie ya maisha inavyoendelea nje, inanifanya nigundue kuwa dunia ni kubwa na kila mtu nje kila mtu nje huko ana pambano lake. Lakini kwa muda huo ninaoangalia nje, mimi ni mtazamaji tu anayetafuta utulivu na nafsi.

Hapo kwenye mboga umenikuza penyewe unajua kuna watu wanaona mboga za majani kama nyasi Lakini mimi nikikuambia ukweli bila mboga mezani naona kama chakula hakijakamilika Mimi mbinu yangu ni hii hapa, kuna mboga ambazo siezi kuzikataa hata nikiwa nimeshiba Kwanza namba moja kwangu ni mchicha wa nazi Yani mchicha uwe umekatwa laini ukaungwa na vitungu nyanya na pilipili hoho kidogo Alafu mwishoni ikamuliwe ile tui la nazi zito msee, hapo ukiwa na ugali wako wa moto Unahaja hata ya kutafuta nyama ile ladha ya nazi ikichanganyika na mchicha na kitu kingine kabisa inashuka kama slide.

Ukweli ni kwamba apana. Kwa sasa niko mbali kidogo na kule nilikozaliwa. Unajua maisha ya binadamu yalivyo. Unazaliwa simu moja lakini mishemishe na kusaka maisha yani donge vinakupeleka kwingine kabisa. Nilizaliwa kule mkoani. Uko ambako asubuhi unaamshwa na mlio ya kuku na hewa. Na hewa ni safi ajabu. Kule ambako ukitembea mtaani. Kila mtu anakujua kwa jina na Anakuliza vipi msee wako hawajambo Lakini unajua tena ukishakuwa mtu mzima na unaanza kuona dunia ni kubwa lazima utoke shamba Uje town kupambana nimehamia huku mjini kwa sababu huku ndiyo mambo yanachangamka zaidi kazi fursa na hata zile burudani tulizoziongelea kama mechi za usiku na internet ya kazi Ingawa nimezoea maisha huku kuna wakati napamiss sana kule nilikozaliwa.

Mse, hapo umenishika Maana kila kimoja kina utamu wake kulingana na vibe la wakati uo, lakini nikijidhat mi Kiukweli mimi ni mtu wa kuandika zaidi Ingawa kuongea nako siko nyuma Ngoja ni kupe sababu kwa nini kuandika kina nishinda nguvu Kwanza kuandika kuna nipa nafasi ya kufikiria kabla sija fungua mdomi Unajua wakati mwingine ukiwa kwenye maongezi ya ana kwa ana unawaza kukurupuka na kusema Kitu ambajo baada ya sekunde tano na unajuta kwa nini ume kisema Lakini kwenye kuandika naweza kuandika sendensi nikaifuta Nikaandika tena mpaka nione yes Hii ndio point yangu ina nisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa mawazo pili Mimi ni ule mtu ambaye napenda kumbukumbu ni kikuandikia meseji leo Hata baada ya miaka miwili tunaweza kuirudia na kuicheka au kukumbushana tulijokua tunawaza maneno ya mdomo mara nyingi ya napotelea kwenye upepo msee Lakini usinielewe vibaya kuongea nako kuna nguvu yake ya kipekee Kuna mambo huwezi kuyaandika kwenye whatsapp ya kakaa vizuri kwa mfano utani utani ukiandika wakati mwingine unaweza kuwa Unaweza, unaweza kueleweka vibaya lakini ukiongea kicheko chako cha chako na sauti yako vinaonyesha kabisa kuwa hapa nacheza na wewe mshikaji sauti inabeba hisia, emosho na ambazo herufu ya haziezi kuzibeba.

Mchana buana ndio muda wa kutafuta fuel ya kuendesha mwili mbaka jioni na hapa mjini ukweli ni kuamba falmu wa chakula cha mchana ni mmoja tu wali marage Yani huu ndio mlo wangu wa kila siku namba moja ya taifa unajokwa nini Kwanza unapatika na kila mahali iwe ni kwa mamantile kantini ya ofisi au mkahawa wote wa kishikaji Pili marage ya kiongezo nazi kidogo na kachumbari pembeni ya na shiba vizuri na hayakuletei ile lepe na usingizi mzito kama unaloweza kulipata ukila ugali mkubwa mch.

Leo ikiwa ni tarehe mosi usiku karibu saa sita sasa akili yangu inawaza sana kuhusu sehemu tulivu unajua baada ya pilikapilika sa mwaka mzima na shamra-shamra za leo mchana mahali ninapopenda kuwa ni hapa kwanza kabisa mimi ni mpenzi mkubwa wa sehemu zenye asili nature nipe ufukweni kukiwa na upepo mwanana wa bahari au sehemu yenye miti mingi na sauti za ndege kuna kitu fulani kuhusu sauti ya maji na upepo kwenye majani. Kinachonifanya niondoke kwenye stress za mjini. Hapo ndio sehemu ambayo akili yangu inapata refresh na naweza kufikiria mambo makubwa ya maisha. Pili napenda sana sehemu zenye vibe la kishikaji lakini sio vurugu, najua zile lodge au vijiwe ambavyo vina muziki wa taratibu, labda, jazz kidogo au bongo flavor ya samani, mwanga wa stani, dim light na viti vya starehe, hapo ndiyo mahali pa kupiga story za maana na washikaji kucheka na kubadlishana mawazo bila kupigizana kelele.

Da, msee hapo umenikumbusha mbali sana, yaani swali lako limenifanya nihisi maumivu ya mugongo kwa umbali, maana jembe na mimi tunahistoria kutosha. Ukweli ni kwamba, mimi ni ule mshikaji ambaye likizo kwake haikuwa kwenda hotelini au kutembea mjini, mbali ilikuwa ni kupandishwa basi na kupelekwa shamba kwa bibi au kijijini. Mwanangu, Kulima sio mchezo nakumbuka zile asubuhi za saa kumi na moja, kukiwa na baridi na umande, unashika jembe ambalo mpini wake ni wa mti mgumu. Unaanza kupambana na ardhi yale malenga malenge lenge mikononi baada ya siku ya kwanza ndio yalikuwa cheti cha kuanza kazi rasmi.

Mse, leo si unajua ni tarehe mosi januari. Yani ile siku ambayo dunia mzima inajizi kama imezaliwa upya. Asubuhi ya leo kwangu ilikuwa tafauti kidogo na siku nyingine za kazi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kuamka. Kwa kweli nilichelewa kuamka. Si unajua jana siku tulikuwa tunasubiri saa sita usiku crossover. Nililala karibu saa nane. Kwa hiyo leo nimefungua macho saa tatu na nusu asubui. Niliamka nikiwa na kale kachovu fulani Lakini moyoni nimejaa shukrani kuwa nimeona mwaka 2026 Kitu cha kwanza kufanya Kitu cha kwanza kabiza nilifanya ni kunywa glasi kubwa ya maji ya baridi.Unajua kale kashao ka baada ya kulala mda mrefu falafu Nikakaa kitandani kwa dakika kumi Nikipitia meseji za Happy New Year kwenye whatsapp Da, mse, meseji zilikuwa nyingi paka simu likuwa inapata moto Leo sikutaka mambo ya kawaida Nilipata supu ya kuku wa kienyeji iliyotiwa ndizi na chapati mbili za moto Kwa kuwa leo ni sikukuu na hakuna kuenda kazini. Nimeanza siku yangu kwa vibe la utulivu bada ya kupiga supu, nimeoga, nimevaa tishati yangu safi na nimetoka hapa inje ya baraza kupunga upepo na kuwasalimia majirani. Kila mtu anakucheke heri mwaka mpya kiongozi. Hali ilikua ya furaha sana. Asubui ya leo nimejisikia mwenye amani sana. Unajua ile hali ya kuhisi kuwa mapambano ya mwaka 2025 yameisha na sasa una karatasi nyeupe ya kuandika maapo mapya. Nimejisikia kama shujaa aliyeshinda vita fulani nzito.

Hapo kwenye maduka mimi nina allergy na foleni yaani kitu kinachonichosha zaidi ni kusimama kwenye mstari mrefu huku nimebeba kikapu nasubiri mtu mmoja mbele yangu abishane kuhusu bei ya sukari. Kwa hivyo, hat mpango wa kuenda madukani imekaa hivi. Mimi ni msee wa Jumanne au Jumatano asubuhi. Unajua kwa nini kwa sababu kipindi hicho watu wengi wako kazini. Maduka yanakuwa matupu na wale wahudumu wa dukani wanakuwa bado wana amani ya moyo Hawajachoshwa na kelele za wateja. Unazunguka, unachagua vitu vyako kwa utulivu, hakuna mtu anayekugonga na troli kwa nyuma Sipendi kabisa kuenda madukani jumamosi mchana au siku za sikukuu kama hii ya leo tarehe mosi. Leo ukienda supermarket utakuta vurugu tupu. Watoto wanalia, watu wanagombania vinywaji na foleni inafika mpaka mlangoni hapa ndio unaweza kunikuta nimekasirika bila sababu.

Apo umeniguza njini yangu, yani swali la chai au kahawa ni kama kuulizo nataka pumzi au maji, lakini ni kikuambia UkwelI wa moyoni, mimi niko timu chai, asilimia mia moja, asa hile chai ya maziwa masala, ngoja nikupe sababu zangu. Maana mimi ni chai tunarafiki wa damu kwanza chai ya maziwa nye enye iliki mdalazani au tangawizi kidogo manangu iyo siyo kinywaji tu ni tiba ya nafsi ili arufu yake tu asubuhi natosha kwa mshakili yangu na kunifanya ni hizi niko tayari kupamana na dunia.